Naam asanti kwa swali hili nzuri ni hekima gani umejifunza maishani. Mimi kibinafsi naeza sema kuwa nimejifunza kuwa subira huzaa matunda. Namaanisha nini ninaposema hivo? Ukiwa na subira, mwishowe itazaa matunda. Hata kama itakuwa kwa muda, itazaa matunda. Kwa sababu mungu anabariki watu wake kwa njia tofauti tofauti. Mungu watu wanafanikiwa kwa njia tofauti, tofauti na wakati tofauti, tofauti. Ukiwa na subira, mungu pia yawe atakubariki na utafanikiwa kwenye maisha yako. Kwa sababu, siku hizi, mtu unaona mtu mwenzi, mtu mwenzako amefanikiwa, ama ameshabarikiwa na mungu, pia wewe unaanza kujiuliza maswali. Mbona sio mimi, mbona mimi sijafanikiwa kama yule mwenzangu. Kwa hiyo ningependa kusema kuwa ukiwa na subira pia wewe utafanikiwa. Tuwe na subira kwa sababu mungu anatubariki sisi wote kwa njia tofauti tofauti na kwa wakati tofauti tofauti. Kwa hiyo ukiwa na subira kwa sababu wakati wako utafika na mungu atakubariki na atakubariki zaidi. Naamu.

Kwangu mimi kibinafsi, nazipenda mboga za majani ambazo zinazo itwa managu. Ninapo toka huko kisii, tunapenda sana kupanda managu. Na managu ni mboga moja zile ambazo zinamea vizuri kutoka ninapo toka. Managu huwa ni tamu sana na unapo pika na ugali. Ni latha yake ni tamu, halafu ni vitamini, so zinakuongeza vitamini kwa mwili. Managu ni mboga tamu sana na nazipenda sana. Nanapenda kula managu. Managu naweza kula managu kila siku. Kwa sababu ni mboga tamu sana na ukizipika zinakuwa nyepesi na ni tamu ukizipika na kitunguu. Uweke nyanya, uweke utilie maziwa kidogo, zinakuwa tamu sana. Naam, minaweza ya kula managu kila siku, kila siku. Kwa sababu ni mboga tamu sana na mimi kama mkisii nazipenda sana na tunapenda sana kuzipanda huko nyumbani kwa sababu watu wengi wanazipenda.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Kibinafsi mimi naweza sema mchezaji aliyekuwa bora kwangu kwa mpira wa kikapu alikuwa anaitwa Kobe Bryant lakini miaka iliyopita aliyapoteza maisha yake akiwa na mtoto wake wa kike na naomba sana mungu alaze roho zao mahali pema peponi. Mchezaji huyu nampenda sana kwa sababu alikuwa anaucheza mpira huo vizuri na alikuwa amemfunza mtoto wake Akienda kwenye training, kwenye kujifunza alikuwa anaenda na mtoto wake na alikuwa anampenda sana huyo mtoto wake Kwa sababu mtoto wake pia alikuwa ameanza kujua kucheza huo mpira wa kikapu alikuwa amemfunza mtoto wake vizuri, lakini miaka iliyopita walipata ajali ya ndege na wakaweza kupoteza maisha yao na naomba sana mungu azidi kulaza roho zao mahali pema peponi. Naam qsante.

Kwa ngu kibinamu sinazasema kuwa kazi ni naiwipenda zaidi ni kazi ya kusaidia wingine. Na kusaidia watu wingine ambao wana uwezo kwenye maisha ni kazi ni naiwithamini zaidi. Ata kama badu sina hela za kutoshe za kuwasaidia. Lakini naomba sana mungu anithidia na hizo hela ndo nieze kuwasaidia watu tufaoti tufaoti. Watu kama ambao hawana makuwa wanalala kwenye kando ya barabara na watoto mayatima ningependa kufungua vituo mbali mbali, sehemu tofauti tofauti za kusaidia watuto mayatima watoto ambao wamepoteza wazazi, ama unapata kuna wazazi ambao waliiza watoto na kuwatupa na kuwacha tu bila maisha na ningipenda kusaidia watoto kama hao nifungwe vituo mbali mbali vya kuwasaidia na kuwekea watu ambao watakawa na walinda umundani kuafundisha na kuwasaidia kwa mambo tufauti tufauti. Naomba sana kuwa niendiletu kujikimu kimaisha na kupata hela ambazo nitaeza kusaidia watu kwa sababu mimi napenda sana kusaidia watu na inaidhamini kazi hiyo.

Naam, swali hili linauliza, je, una kumbukumbu gani ya kutisha? Nakumbuka mwaka wa 2022, nilikuwa natoka mahali kutembelea rafiki yangu. Gari lile nilolipanda tulifika tu mahali kisha tukapata ajali. Kisha tulipokuwa tunatoka kwenye gari hilo, kuna watu ambao walikuwa wamepoteza maisha yao, wengine walikuwa wameumia, wamekatika mikono, miguu, wengine wameumia vichwa. Lakini mimi nilitoka humo ndani kama sijaumia mahali popote. Na kutoka huko ndani naona watu wanatolewa huko ndani kama wamekatika miguu, wengine washapoteza maisha yao. Kumbukumbu hiyo inanitisha sana kwanza nikikumbuka. Kwa sababu mimi Mungu alinilinda sana sikuumia wala sikuweza kupoteza kupoteza maisha yangu. So namshukuru Mungu sana ila kumbukumbu hiyo inatisha sana kwa sababu naonanga tu kwenye habari kwenye kwenye movies, watu wakipata ajali, watu wanapoteza maisha. Sikuwahi amini kuwa siku moja pia mimi itanifanyikia lakini nilikuwa na bahati sana kwa sababu hakuna kitu ambacho kilinifanyikia sikupoteza maisha. Naam kumbukumbu hiyo inatisha sana lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu bado niko hai asante.

Swali hili linauliza, unashugulikia wateja vipi. Kwanza kabisa ngependa kusema, ikiwa we ni mtu wa labda ukona biashara, wateja wanakujia kununua. Kwanza kabisa ukiona mteja anaingia kwenye mlango, msalimie ukikitabasamu. Usieke sura ya kazi na mteja naingia uko kununua kitu. Mteja akiingia msalimie vizuri, weka tabasamu kwenye uso wako, muulize, siku yako ikoaeje unendelea aje. Naam, tengeneza huo usiano ili mteja pia asiogope kuulizea kitu ama pia kununua kitu. Naam, ukishamsalimi ya muulize angependa umsaidie vipi. Kisha mteja anakuelezea ame anataka umsaidie vipi ama amekudia kununua nini. Kisha unamwelezea, unamuonyesha vitu tofauti tofauti, unamumbia ungependa kununua hiki au ungependa kununua kile. Naam kisha mteja, anakuwa na uo, anaacha kuogopa kisha, anauliza swali, anauliza maswali, kisha anamua kitu ambacho, angependa kununua. Kisha ananunua, kisha anunua pia na mwambia sante uje tena wakati mwingine. Naam, kushugulikia mteja, kishugulikia mteja akikisha kuwa unatabasamu na pia unamwongelesha mteja kwa sauti ilio chini pia usi. Usangelesha mteja kwa sauti lio juu kwa sababu mteja huyo hata we hata rudi tena wakati mwingine kunua kitu kwenye duka lako au kwenye kampuni yako. Naam mimi napenda kushughulikia wateja wangu kwa njia ya nikiwa na tabasamu na unawaongelesha kwa lugha mzuri ambayo mteja asisikini kwa nikama unamfukuza au hutaki tena kujia kwenye kampuni ya maduka lako.

Kwanza kabisa ninge penda kusema kuwa kushugulikia muda wako kazini ni ufundi muhimu sana na unakusaidia kuongeza ufanisi na kupunguza mawazo. Naam mimi kibinafsi napenda sana nikiwa kazini na panga kazi zangu kwa awamu. Naam mimi kibinafsi napenda kugawanya kazi zangu kwa vipambe tofauti tofauti ili ndo pia ikue rahisi wewe kujipanga na kufanya kazio. Kisha napenda kukuweka wakati ambao pia napumzika na wakati wa kufanya kazi kama nikianza kazi yangu na naweka wakati wa kupumzika tuseme dakika 25 ama nafanya kazi kwa dakika 25 kisha natumia dakika 5 kupumzika Naam hii husaidia sana kuepuza kuepuka na uchovu na akili kuongeza umakini zaidi Kwasababu akili ya binadamu haiwezi fanya tu kazi, siku mzima bila kupumzika. So ni chamaana sana uweke kazi yako kwenye vipande vipande, na kutenga wakati wakupumzika, ndio pia akili yako isichoke sana, pia unajua akili ikichoka sana, unapata mtu unaanza kumwa na kichwa, unaanza kuwa na mawazo mengi, na pia napenda kupunguza usumbufu na sahizo ni cha muhimu pia kwenye kuzima Ukiwa kazini pia kuwa na uzoevu kuzima notification za simu simu yako ama kompyuta kwa sababu mara nyingine unasikia notification ina ingia kwenye simu yako Inakuchanganya unaacha kufanya kazi unangia kwenye simu yako kuitazama hio notification so na ni vizuri sana pia unazima simu yako wakati wa kazi ndio pia ikusaidie kuwa na ile akili ya kufanya kazi kwanza naam.

Cha kwanza kabisa ningependa kusema kuwa swali hili ni nzuri. Unapenda kufanya kazi pekee yako au na wengine. Kwangu kibinafsi mimi naeza sema napenda kufanya kazi na wengine kwasababu ukifanya kazi na watu wengine inakua raisi kusababu kazi ile mnaigawa. Sio lazima mtu ufanye kazi moja pekeyako mnaigawa mkiwa wengi pia unajua mkifanya kazi mkiwa wengi au ukifanya kazi na wengine. Inakua munamaliza kazi haraka na mnaifanya kwa uraisi Ukifanya kazi pekeyako pia kazi inaeza kulemea ama unaeza lemewa na kitu au labda upate hujui kufanya kitu Pia unaeza uliza mtu mwingine akusaidie Naam pia kufanya kazi pekeyako inaeza kupea mawazo mengi sana na pia unaeza choka kwa uraisi Najua mtu akichoka anaanza kuwa na mawazo mengi Unapata mtu umeanza kumwa na kichwa kwa sababu akili yako imechoka kufikiria au kama ni kazi ya mikono unapata umechoka mwili, umechoka, una maumivu kwenye mwili Kwa hivyo mi ngependa kusema kuwa napenda kufanya kazi na wengine Kwa sababu inafanya kazi kuwa raisi na pia mnamaliza kazi haraka na hauta kuwa na maumivu ya mwili au kuchoka, ile kuchoka sana.

Na kwanza kabisa nigependa kusema asante kwa swali hili nzuri kwa sababu mimi napenda sana mji ambao nilizadiwa. Natoka kwenye mji ambao naitwa Nyamira, pale kisii, Nyamira. Na huko ndo penye nilizaliwa, huko ndo penye nilieza kukua. Na kunavutia sana kwa sababu huko ni wanakuita the evergreen land. Yaani ambapo hakukauki kusababu sehemu zingine za nchi yangu napata kumekauka watu wana maji, watu wana vyakula lakini unko kwetu ni vigumu sana upate kuwa kumekauka watu hawana vyakula, watu hawana maji yaani kumebariki watu alafu vitu vya kuvutia uko pia ni watu ni wazuri na watu ni wazuri yaani watu wanapenda watu na lafu nakumbuka mambo mazuri ya utotoni, nilipozaliwa, yani tukikuwa kama watoto. Tungependa sana kucheza michezo ya mipira, uzi, kuruka uzi, na kuenda msituni kutafuta kuni. Yaani, wakati mwingine nikikatu hivi na ukumbuka utoto angu, kisha na nasema, ah, ningikuwa na uwezo wakurudi utotoni, ningerudi. Kwa sababu utotoni kulikuwa na mbo mazuri sana, tungenda pale mtoni kupiga mbizi Yani tungefanya tu mambo mengi ambayo ya likuwa natufureisha sikama watoto Lafu, kitu ambacho kinafanya mjiwangu kwa maalum ni vyakula tunapanda vyakula mbali mbali kama ndizi Tunapanda majani chai ambayo ya kipele kwa kwenye factory yanakuwa process alafu yanatengeneza majani ambayo tunapika nao chai Tunapanda kahawa, na watu nge wanajua kahawa, pia unapeleka kwenye factory, inakuwa process, kisha inakuwa kahawa inyewe ambayo, uneza pika nayo kahawa. Pia tunapanda mboga mbali mbali kama managu, sagaa, tunapanda sukuma wiki, tunapanda vitunguu, tunapanda miwa. Yeni tunapanda vitu mingi alafu, vitu hivo vinakuwa, vina kuwa, kisha watu wanakula, kuna chakula, tunapanda maindi. Yeni vitu kama hizo ndo zinafanya mji wangu kwa maalum sana. Na nigesema kuwa, huwa narudi nyumbani, tuseme ikifika sikuku. Pia unajua siku kuu lazima urudi nyumbani ili kusherekea na familia, kukua na familia yako, kusherekea siku kuu na familia yako na pia kuajulia hali kidogo. Naam, so naitaji kurudi nyumbani mwaka ukiisha au pia naeza rudi katika tia mwaka Kwa sababu mara nyingi unakama alipenye wazazi wako hawako Pia unawamisi sana wazazi wako, unaskia tukua tembelea Naam, asante.

Sherehe yangu ya kupendezwa, ok, kwanza kabisa asante kwa swali hili, ambalo linauliza sherehe yako ya kupendezwa ni ipi. Ningependa kusema, sherehe yangu ya kupendezwa ni kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mtu. Kwa sababu, unapata wakati ambapo mtu anasherehekea siku yake kuzaliwa, kuna vyakula mbalimbali, kuna muziki, watu wanakuja, wanacheza, wanafurahia muziki, wanakula vyakula mzuri. Kisha mnakata keki, mnamsherehekea yule ambaye amezaliwa, mnampelekea zawadi mbalimbali. Na mkisha maliza kusherehekea pia mnaenda tuseme muende kujivinjari mahali Mkifanya michezo mbalimbali au mkijishugulisha tu kwa shuguli mbalimbali Naam so, nasema kuwa sherehe yangu ya kupendezwa ni kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mtu. Kwa sababu mnapatana watu wengi, marafiki mbalimbali wanakuja kumsherehekea mtu watu mbalimbali tuseme ambao hamjuani. Kisha kwenye harakati ya hiyo sherehe, unapata unajua watu ambao pia hujawai hata waona, huwajui yani, unatengeneza marafiki wapya Naam, naweza sema tu sherehe yangu ya kupendezwa ni kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mtu. Naam.

Swali hili linauliza kuwa, je, unaweka picha zako mtandaoni. Naezapenda kujibu hivi. Naam, naweka picha zangu mtandaoni lakini si kila wakati. Kwa sababu mimi si mtu wa kupiga picha sana. Lakini ule wakati ambao nimepiga picha na naona tu picha imetokea vizuri, inapendeza, nikieka kule mtandaoni, watu wataipenda, kisha mtu anakuja kukuambia, eh, unakaa vizuri, unavutia. Naam naekanga picha zangu mtandaoni lakini si kila wakati. Nawekanga tu maramoja, kisha nakaa kwa muda bila kuweka tena, alafu nikifika tena wakati mwingine wa kueka naeka. Lakini mimi si mtu napenda kuweka sana picha zangu mtandaoni lakini naeza sema naekanga picha mtandaoni. Kwa sababu pia ukipiga picha, uitazame picha hiyo uone inakaa vizuri, inavutia, ukiekapale mtandaoni watu wataipenda, watakuambia unakaa vizuri, picha yako inakaa vizuri, unavutia we mwenyewe. Na kwa sababu pia unajua wakati mwingine unasikia vizuri watu waki, wakikuambia kuwa unavutia. So naam, naekanga picha zangu mtandaoni, lakini si kila wakati. Naekanga tu mara moja moja, kisha nakaa, kwa muda, kama sijaeka, kisha tena naeka. Naam, asante.

Swali hili ni nzuri, linauliza umewahi kusafiri wapi mahali pazuri. Nakumbuka kitambo kidogo nikiwa katikaa shule ya primary. Naam tulii tuli tulikuwa tumeenda Mombasa kufanyaa kufanya drama festivals. Naam aah nakumbuka tulienda tuli tulienda naa gari ya shule, basi ya shule. Na nilikuwa mdogo sana. So nilifurahia sana kusafiri kwenda Mombasa. Kwa sababu ilukuwa mara yangu ya kwanza kwenda Mombasa, kuona ferry, kuona maji, kuonaa aah kuona ocean, naam nilifurahi sana kwa sababu sikuwahifika Mombasa tena, ilukuwa mara yangu ya kwanza, nilifurahi sana kuona pia watu wa Mombasa, wanavyoongea kiswahili sanifu aah, nikakula nazi, nikaona minazi, inavyokunwa, inavyoo inavyoo vunwa, na pia nilifurahia sana kuona tuktuk zile gari zao ndogo ambazo zinabeba watu kwa saabu mimi kama mimi naishi Nairobi tumezoea matatu. Sasa pale mombasa wamezoea sana gari za tuktuk ambazo ndo zinasafirisha watu kwa kwenye barabara. Naam neazasema nilifurahi sana kufika mombasa kwa saabu pia huko mombasa watu ni wazuri, wanavyo ongea, wanavyo ongelesha mtu. Naam mombasa ni kuzuri sana na nilifurahi sana kufika huko nipaali pazuri sana. Asante.

Kwanza kabisa ningependa kusema asanti sana kwa swali hili nzuri, tunda lako la kupendezwa ni lipi. Kibinafsi mimi napenda maembe, napenda sana kula maembe kwa sababu maembe yanafaida nyingi sana kiafya, kiuchumi na hata kijamii. Tuwanze kiafya. Kiafya maembe ina vitamins mingi sana. Kama vitamin A, chana, A ambazo. Zinasaidia mwili wako na zinazuia mwili wako kupata ule ugonjwa wa ngozi. Alafu, maembe ina sukari. Maembe ina sukari asilia ambayo inachangia sana katika kumea na mwili wako kuwa na afya nzuri. Na alafu, faida za kichumi za maembe ni zao ambalo linalouza vizuri katika soko na pia inawapa wakulima kipato ambacho kinawasaidia kulisha familia na kuendelesha biashara zao. Naam alafu maembe pia, maembe inatumika katika kutengeneza juisi na vyakula mbali mbali au sabuni pia zinaongeza dhamani kwenye mwanabiashara anayeuza maembe. Alafu maembe zinatumika katika tamaduni nyingi kama kwenye sherehe, mkiandaa vyakula, mnaeza andaa maembe kama vyakula ambavyo mnavikula pia kwenye sherehe. Naam alafu kwenye mazao ya kilimo maembe hufanya vizuri sana na inapunguza joto. Naam asante.

Chakwanza kabisa ningependa kusema kuwa, taka ni vitu au mabaki ambayo hayaitajiki tena na yanapaswa, kuondolewa ama kutupiliwa juu yasipo tupwa pia yanafanya afya ya mtu kuwa si nzuri, kwasababu yanaweza kuleta magonjwa mbali mbali, ya naletaa inzi kwa nyumba, so ni vizuri sana kutupa takataka yako. Na alafu, kuna aina nyingi nyingi za takataka, kuna takataka za takataka ngumu, takataka hatari na kuna aina mingi sana za takataka. Na alafu, umihimu wa kuelewa taka, kutupa takataka zako, pia inaleta usafi kwako. Kwasababu, ukiacha takataka kwenye nyumba yako, itaanza kunukisha nyumba, itafanya nyumba isiwe safi na italeta harufu mbaya sana kwenye nyumba yako. Na pia takataka zinachangia uchafuzi wa maji, haswa kwenye mito, hewani na kwenye ardi. Halafu tena takataka kama plastiki, chupa, karatasi, zinaweza kurejelewa kuwa vitu vipya, kwa kizungu wanaita recycling. Na halafu takatakaa zinapaswa kusimamiwa kwa usahihi na kulinda afya ya mazingira. So, ni vizuri sana kutupa takataka zako ili kulinda mazingira yako, usafi wako na afya yako pia. Ahsante.

Swali langu linauliza kuwa unashugulikia kazi ya dharura vipi. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa kazi hizi za dharura zinahitaji mpangilio marufu, wa haraka na uangalifu pia na zinahitaji hatua ya saa hii kwa kuwa tuseme maisha, mali ya mtu au mazingira. Na cha kwanza kabisa unachokifanya, unachostahili kufanya kama uko na kazi ya dharura ni kubaki mtulivu. Ni muhimu sana ubaki mtulivu kwa sababu kuna watu wengine pia wa kiona moto, unapata mtu ameshutuka au mtu anakuwa na wasiwasi. Wewe kama mtu binafsi unafaa kuwa na, unafaa kuwa mtulivu, unafaa utulie. Cha pili ni kutambua dharura. Kutambua dharura ni, unafaa kuwa kujua ni dharura gani? Ni moto ni maisha au ni mazingira. So unafaa kutambua ni aina gani ya dharura ambayo unashugulikia. Alafu cha tatu ni kutoa taarifa kwa haraka. Kazi kama hizi za dharura unafaa kuwa na haraka fulani. Yani unafaa kutoa taarifa kwa haraka tuseme unatoa taarifa kwa polisi au wazimamoto, unaona wafanyikazi ama shuleni pia ofisini, unafaa kujua ni dharura gani inafanyika alafu cha nne ni kuchukua hatua, kuchukua hatua kwanza kabisa unafaa kuchukua hatua, tuseme kwenye polisi, kwenye kituo cha polisi ama ofisini Inategemea ni wapi dharura hiyo imetokea naam alafu kitu kingine ni kuzingatia usalama wa binafsi. Tuseme kama nyumba inachomeka mahali fulani, unahakikisha kuwa umevaa mavazi ambayo yatakusaidia usiende kuchomeka. Unavaa helmet ambayo itakusaidia ule moto usiweze kufika kwenye kichwa chako. Na unafaa sana kuzingatia usalama wako kibinafsi. Alafu kitu kingine ni unafaa kufuata mafunzo. Unapata kabla mtu aingie kwenye kazi hizi za dharura Wanaenda shuleni wanafunzwa vile wanafaa kufanya vile wanafaa kuzima moto vile wanafaa kushughulikia mgonjwa Naam, so zile vitu zote ambazo umefunzwa shuleni Unafaa kuzifuatilia kwa umakini na ili kuzingatia usalama Naam, asante.

Kwanza kabisa ngependa kusema kua, nimi binafisi napenda mkutano ya kazi. Naa kwasaba mikutano ya kazi unapata kuwa inapafayika kwenye mazingira kazi. So tunapo kutana kazini unapata tunapanga au kufuatilia maendelea ya kazi. Naa tuseme kama mkutano ya kazi hufanyika kwenye ratiba maalumu. Unapata tukona mikutano kwa kila wiki au kila mwezi. Na haswa unapata kuwa lengo letu ni kufuatilia maendelo ya miradi. Naa unapata kuwa tunafuatilia kazi inafanyika aje, watu wanafanya aje kazi. Na pia kupanga kazi zinazofuata. Kwenye mkutano hii tunaweza kuwa na huu wakati wa kupanga kazi zinazofuata. Kwa sababu kazi ni mingi kwenye kazi ni mingi kwenye tuseme kampuni unayoifanyia kazi. Sasa inakua lazima kukwana mikutano ili muweze kupanga kazi mtakazofanya siku zijazo. Pia kitu kingene ni kuwa kushugulikia changamoto ndogo ndogo. Unapata kwenye kila kampuni, unapata kuna changamoto mbali mbali. Unapata tuseme mtu wa amepatana na changamoto au mtu ampoteza mpendwa wao nyumbani ni vizuri kuwa tunakuanu na mikutano kama hizo ili tujue tunamisaidia aje au tunatatiza aje changamoto hiyo halafu kitu kingine kuwa ni mikutano pia inasaidia kwenye malipo unapata kuwa mwezi umeisha na wafanyikazi bada hawajalipwa ni vizuri sana kufanya mkutano ili ku ili mwenye kampuni au anayelipa watu, aweze kuwalipa watu. Naam.